Ninapo tafakari kuhusu programu zinazo tumika mara nyingi, napenda kusema kwamba hutegemea sana na aina ya kazi au shughuli zinazofanya kila siku. Kwanza, hutumia sana programu za mawasiliano kama WhatsApp, Telegram au barua pepe kwa sababu hunisaidia kuwasiliana haraka na familia, marafiki na watu wa kazi. Kupitia programu hizi, naweza kushiriki taarifa, picha, nyaraka na pia kupanga mipango mbalimbali kwa urahisi. Hili, hutumia programu za mitandao ya kijamii kama YouTube, Facebook, Instagram au TikTok, hasa kwa ajili ya kupata habari, kujifunza mambo mapya na pia kwa burudani. Youtube hunisaidia sana kutazama video za elimu, mafunzo ya ujuzi mbalimbali, mapishi au hata vipindi vya kuhamasisha. Wakati mwingine, mitandao hii hunisaidia kutumia programu za kazi kwa kujipanga kama vile google chrome kwa utofuzi google drive kwa kuhifadhi nyaraka na kalenda au noti za kupanga ratiba yangu programu hizi hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa kazi, kuepuka kuhasua majukumu na kuongeza ufasihi katika kile kinachofanyika. Mwisho, hutumia programu za burudani kama vile za kusikiliza mziki au kusoma vitabu mtandaoni. Programu hizi hunisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kujaza nguvu baada ya siku ndefu. Kwa ujumla, programu ninazo zitumia mara nyingi hunilengea kunisaidia kuwasiliana vizuri na kujifunza kufanya kazi kwa ufanisi na pia kwa starehe.

Katika kazi yangu, nimepata mafanikio mbalimbali ambayo yameni saidia kukua kitalamu na kibinafsi. Moja ya mafanikio makubwa ni kuweza kuboresha ufanisi wangu kazini na kujifunza kupanga muda vizuri kuweka kukipa umbele sahihi kwa kutekeleza majukumu kwa nidhamu. Hili limeni saidia kukamilisha kazi kwa wakati na ubora unaohitajika. Jambo linalojenga imani kwa wale ninao wafanyia kazi mafanikio mengine ni kupata ujuzi mara kwa mara kupitia kazi nimejifunza kutumia teknolojia na zana mbalimbali kuwasiliana vizuri na watu wa tabia tofauti na kukutana na changamoto kwa njia ya busara ujuzi huu umenifanya niwe mwepesi wa kujifunza na kuendana na mabadiliko na kuchangia mawazo yenyewe na yenye manufaa katika kazi. Pia nimefanikiwa kujenga mahusiano mazuri kazini, kuaminika, kushirikiana vizuri na timu na kusaidiana na wengine kumenisaidia kuheshimiwa na kuonekana kama mtu wa kutegemewa. Hili ni jambo kubwa kwangu kwa sababu mazingira mazuri ya kazi huongeza morali tija na furaha kazini kwa ujumlamafanikio yangu kazini si tu kupanda vioo au kupata tuzo bali ni kuona maendeleo yangu binafsi kuongezeka na kwa uwezo wangu na mchango ninao toa unaoleta matokeo chanya haya yote hunipa motisha ya kuendelea kujifunza kufanya kazi kwa bidii na kujiboresha kila siku.

Wakati wa mapumziko mchana, napenda kutumia muda huu kwa njia ya inayonisaidia kupumzika, kupata nguvu mpya na kujiandaa kwa shuguli zinazo fuata. Kwanza, mara nyingi kupumzika kidogo na ninapenda kukaa au nitafakari juu ya mambo mazuri yaliotokea asubuhi, jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hii ni njia nzuri ya kurahisisha akili na kuondoa uchovu kwa muda mfupi unaojitokeza wakati wa kazi au masomo. Pili, mara nyingi napenda kula kitu kidogo au kunywa kinywaji cha maji au chai au juisi. Hii hunisaidia kudumisha nguvu na ni sharti ili niweze kuendelea na kazi zangu bila kuchoka. Wakati mwingine, mimi huchagua kula kutafuna chenye virutubisho au tunda au karanga ili kudumisha afya yangu. Zaidi ya hapo, mara nyingi napenda kutumia muda wa mapukunziko, kuchukua hewa safi na kutembea kidogo nje au kufanya mazoezi madogo ya mwili kama strechi. Hii hunisaidia kuamsha misuli na kuongeza mtiririko wa damu moyoni na pia mwilini. Jambo linalogeuza ufanisi wangu katika kazi zinazofuata. Pia wakati wa mapumziko mara nyingine napenda kuwasiliana na familia au marafiki kwa muda mfupi au pia kusoma habari au video fupi mtandaoni au kusikiliza muziki mara zingine najipata tu nikiangalia video za kuchekesha na hili pia hunisaidia kutuliza mawazo. Shugli hizi hufanya mapumziko kuwa ya kufurahisha na yenye tija na pia kunisaidia kurejesha nishati ya mwili na akili na kunifanya nijiandae kikamilifu kwa kazi inayo nifuatia.

Kuna matukio mengi muhimu katika maisha ya mtu, lakini mojawapo ya matukio muhimu zaidi, ni pale mtu anapo jigundua na anagundua muelekeo wake wa maisha. Kwangu tukio muhimu ni wakati nilipoanza kujitambua, kuweka malengo na kuelewa kuwa maisha yanahitaji juhudi, nidhamu na uvumilivu. Kipindi hicho kilinifanya nianze kuchukua maamuzi kwa umakini zaidi na kuwajibika kwa chaguo zangu. Tukio lingine muhimu ni pale mtu anapo fanikiwa kushinda changamoto kubwa hili linaweza kuwa la kumaliza masomo, kupata kazi au kusimama tena baada ya kushindwa. Matukio kama haya hubadilisha namna mtu anavyojiona na kuongeza kujiamini. Kwangu tukio lamaana lilinifundisha kuwa hata wakati mambo yanapokuwa magumu bado inawezekana kusonga mbele na juhudi na imani. Pia kukutana na watu walionitoa na wakanipa mchango mkubwa katika maisha yangu nitukio muhimu sana. Kuna watu ambao walinipa ushauri, walinionyesha njia, au walinipa msaada wakati nilipo uhitaji. Mahusiano haya hunibadilisha na hunisaidia kuelewa kiakili na hunisaidia kuwa mtu bora zaidi. Kwahiyo matukio haya ni muhimu katika maisha yangu, sio tukio moja tu bali mfululizo wa nyakati ambazo zilinifundisha ku zilinifundisha na kunijenga, na kunisogeza karibu na malengo yangu. Matukio haya ndio hunifanya niendele kukua, kujifunza na kudhamini safari ya maisha yangu zaidi.